Msimu ninaoupenda ni msimu wa krismasi na mwisho wa mwaka. Watu huwa na muda zaidi wa kupumzika, kusherehekea na kuungana na familia. Mazingira yanayofanya mazungumzo yawe na utulivu, na yenye joto, la kijamii. Huu ndo msimu ambao napenda.

Mimi hupenda mboga zinazohisi, safi na yenye ladha nyepesi, kama vile spinachi, brokoli na karoti. Spinachi huwa inanivutia kwa sababu ya ule upole wake na jinsi inavyo. Ana na karibu kila chakula. Brokoli napenda crunch yake. Hasa ikipikwa kiasi tu. Karoti kwa upande mwingine zina ule utamu wa asili unafanya sahani ihisi hai zaidi.

Mimi binafsi napendelea kulala mapema, lakini mara nyingi nishikilia hadi kadi saa nne na saa tano usiku. Hasa ikiwa nina kazi au mambo ya kufikiri. Napenda kulala vya kutosha kwa sababu usingizi mzuri hunisaidia akili kufanya kazi vizuri na mwili kupata nguvu za kesho.